Una kumbukumbu gani mzuri za shule? Nakumbuka bado mimi nikiwa mchanga, nikiwa primary school. Ama ya nikiwa primary school. Mi huo wakati nilikuanga katika shule cha kulala boarding school. Na nakumbuka kuna huu wakati moja tulikuwa tunahitajika kuenda kuzuru kwenye mbuga za wanyama kule Maasai Mara. Naam, huu wakati nilikuwanga karibu miaka, miaka kumi na moja. Nilikuwanga na furaha mingi sana sababu mi sikuwa nimewai kuzuru katika mbuga za wanyama yoyote. Na sababu mi mi hupenda kwa ku kuona wanyama nilikuanga na furaha mingi. Nakumbuka iyo siku, usiku tulishinda tu tunangoja bila kulala ifike asubuhi tupande basi tuende tuzuru kwa mbuga za wanyama. Na tulifanyanga hivo, kila moja alishinda tu ameketi chini, tunaongea, tunapiga story, tukiongea, tukiongea tu tunasema kesho tunaenda kuona nini, nini, nini. Na kesho yake ilifika saa tisa asubuhi, huo ndio wakati tulikuwa tunahitajika kuamka, tujitayarishe, tupande gari na twende. Ilipata kila moja ako tayari already, na mwalimu alikuwa akishangaa tu mbona hamjalala. Na ilifika asubuhi venye tulipanda kwa gari kila moja analala kwa gari sababu tulishinda tu tumekesha bila kulala tukisubiri kwenda kuzuru kwenye mbuga za wanyama. Na nakumbuka ikifika mchana, venye tulifika kule Maasai Mara, tulikuwa na furaha mingi sana na tulipata kuona wanyama wengi, tulipata kuona Simba, Ndovu Giraffe, Gazelle, hizo wanyama wote. Na ilikuwanga ni kumbukumbu hadi sahizi inanifurahisha pia kila wakati ninapozuru mbuga za wanyama sababu sahizi nimeweza kuzuru mbuga za wanyama mingi sana venye nimekuwa mkubwa. Lakini kila wakati tu bado nakumbuka ule wakati wangu wa kwanza kuzuru mbuga za wanyama na inanifurahisha sana sababu ya furaha ambayo nilikuwanga nayo huo wakati.

Unashughulikia makosa kazini vipi? Kila wakati makosa inapofanyika nikiwa kazini, kunakuanga na procedures ama operational procedures ambazo inabidi mtu ufuate ili kurekebisha huo makosa wako. Kwanza kitu cha kwanza unaona kama huo makosa ambao umefanya imeleta madara zozote kama ndiyo inabidi kwanza umerekebisha hizo madara uone kwa hayajakuwa zile za hijaletanisha results ambazo ni catastrophic lakini saa zingine labda hiyo makosa yako umefanya hakuna madhara yote imeleta unaenda Lazima uambie mkubwa wako kama supervisor Uambie nimefanya hivi na hivi na haikuwa intentional Ilikuwa kitu iko accidental Kila makosa lazima uireporti sababu bila kuripoti itaonekana kuwa ulikuwa ukitaka kutenda huo makosa So after umeona kuwa makosa yako haijaleta madhara Unaenda unaambia supervisor wako kuwa nimefanya hivi na hivi Then pia naye atakusaidia Kuna sababu kuna documents ambazo inabidi umejaza kuonyesha kuwa kuna makosa ilikua imefanyika Alafu mtaketi chini muone reasons ambazo hii makosa imefanyika ni kwa sababu gani ni kwa kuwa labda ulikuwa umechoka, ni kwa kuwa labda hukua ukijua kuwa ni makosa ama ni saa zingine haukuwa ukijua kutumia Labda instruments ama equipment ambazo imeletanisha imechangia kwa hiyo makosa Inabidi mmeangalia hizo vitu zote ndio kesho yake kama waone kama hii ni makosa imekuwa ikifanyika kila mara labda kwa wafanyakazi wengi ama imekuwa ikikufanyikia mara mingi Labda utafanyiwa training watarekebisha hizo vitu zote Lakini kitu ya kwanza makosa ikifanyika unaona kwanza kuwa haijaletanisha madhara zozote kama kuna madhara imefanyika, unarekebisha kwanza hizo madhara Umake sure kila kitu iko sawa, then unaenda kumwambia supervisor wako Supervisor wako atakuguide, mnareporti, mnaona sasa vitu zinazochangia kwenye hiyo makosa alafu mnairekebisha pamoja So hivyo ndiyo shughuli ambazo mimi huzifuata kazini makosa inapofanyika na pia wafanyikazi wengine hufuata huo utaratibu makosa inapofanyika upande wao.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi Mimi nimekuwa nikifanya kazi kwa miaka tatu saa hizi na ushauri niliopewa siku ya kwanza nilipokuwa nikianza kazi nikua Kila wakati kama kuna kitu ambayo hauelewi ama kuna kitu ambao au haujui Kitu cha muhumu ni kuuliza sababu mimi hufanya kazi kwenye hospitalini na kila wakati kunakuanga na presha mingi, kuna kuanga na vitu mingi labda utaziona kwa mara ya kwanza na si viuzuri kufanya kitu kama una wakika. So kitu cha muhimu nilicho ambiwa ni kama hauna uhakika wowote kama hujui kile kitu ambaye inahitajika ufanye uliza na huo ushauri nimekuwa nikiuutumia kwa miaka zangu zote tatu nikifanya kazi na imenisaidia sana sababu utaona ushauri huo ninapouliza ile kitu ambao mimi si elewi ama ile kitu ambao mimi si kuwa nikifamu na funzwa vizuri, na elezewa vizuri, na baada ye nitaenda nikifanya kazi yangu vizuri na huo, huo ushauri umenifanya niepukane na makosa mingi imenifanya niepukane na kuletanisha madhara kwa wagonjwa wangu So huo ushauri umekuwa ushauri wamaana sana maishani mwangu na pia huo ndio ushauri ningependa kumpa mtu yeyote anayeanza kazi labda kwa sekta ambayo mimi hufanya sababu sababu ni vizuri kuuliza kama hujui kile unahitajika kufanya sababu kwetu aje Tusemi mgonja amekuja kwako, imekuwa emergency na haujui labda kuhusiana na dawa fulani na madawa kwetu inakuanga za madhara sana zinaezaleta vifo kwa wingi So kama hujui kuitayarisha, kama hujui kuipeana ni vizuri uulize mwenzako umwambie Nisaidie kupatiana huu dawa ama mimi sijui kupatiana ama kutayarisha huu dawa So itakuwa vizuri sababu ukiendelea na labda hukuwa na hizo maarifa kuhusiana na hiyo dawa Unaweza kwenda na ukamuua mugonjwa So ni vizuri kila mara kama huna uhakika na kile unahitajika kufanya ama huna uhakika na kitu ambacho unendelea kuifanya ni vizuri kuuliza So huo ni mawaidha ambayo mimi hunge, mimi hupenda kumpa mtu yeyote anayeanza kazi.

Je, unafuata matukio ya kima taifa? Kwa maramingi ndiyo, sababu mi upenda kuangalia kinacho endelea maybe katika taifa langu, ama taifa za kijirani, na napenda anga kupata huo ujumbe, sababu pia na mimi sahumi upenda siyasa. Na sa zingine labda mii ndiye angalia televisheni napo angalia habari Zinaso endelia na nitapata kujua matukio ni matukio gani kinaendelelea katika taifa fulani ama saa zingine mi ni ile mtu wa kupenda kuangalia tiktok ama YouTube na sa zingine ukiendelea kukaa kwa hizo mitandao utasukia tu Ok, kuna hii mjifulani hivi na hivi inaendelea habari hivi na hivi inaendelea katika huo mji na huo ndiyo kitu itanifanya niendele ni ingie labda kwa mtandao zingine na niendele kuchimba ndane ni pate full information kuhusu hizo matukio ambazo ufanyika. Lakini kwa maramingi mimi upenda kufuatilia matukio zinazo endelea katika taifa zingine ama taifa yangu ninapotoka. So ndiyo ni maramingi miufanyaivo na nitai yangalia kwenye habari, televisheni, ama sa zingine nisizikize kwenye radio, ama sa zingine tu ninapo kuwa kwenye mtandao za TikTok ama YouTube, izo mtandao nitazipata hapo hapo.

Je, unapeda kuvaa vipuli? Ndio, kwa mara mingi mi uvaa vipuli na huwanga nime nazivaa vipuli kwenye masikio zangu huwanga ninakuanga nimedunga kwenye sikio langu nakuanga na shimo kamoja so huo vipuli utapata ule siku wangu wa kuenda kazi na nazieka vipuli ndogo ndogo vipuli ambazo hazita nisubua nikifanya kazi na pia vipuli ambazo haziko shouting Utapata nimezieka tu Labda tuja ya vipuli ambazo ni ndogo ndogo Lakini utapata saa zingine labda kuna sherehe ama kuna mahala ambapo mi naenda ambapo Haihusiani na kazi chochote Mi huvaa vipuli ambazo ziko kubwa kidogo Labda kwa urefu ama kwa size Lakini mi hupenda kuvaa vipuli sababu vipuli naonanga izikiwa mabambo ambazo zinafanya uso yangu iwe nzuri So ndio, mimi huvaa vipuli kwenye masikio zangu.

Niambie kuhusu shughuli zako za wikendi. Maramingi wikendi nisikuzangu za kupumzika. Nisikuzangu ambazo mi siendangi kazi. So utapata maramingi wikendi misiamkangi mapema. Sababu kwa kawaida izo masikuza kuenda kazi na itajikanga kuamka karibu saa kuminambilu nusu Lakini weekend mi naezalala adi around saa tatu asubui na nikiamka kitu cha kwanza nita nitafanya ni usafi naingia kwa bafu na piga mswaki naoga na tayarisha chumba changu chakulala na mekshua kitanda ni metandika nyumba yangu yote ikosafi Nikimalizana na hapo mi huingia jikoni napika Pia weekend utapata ni ile siku ambao napika zile chakula ambazo nitakuwa nikizi tayarisha nikienda kazini sababu maramingi utapata zile siku ambazo mi uenda kazini muda wangu unakuanga chache na sikuangi na muda mkubwa kupika chakula vizuri. So utapata weekend ndio wakati wangu wa kutayarisha chakula ni kizieka kwa freezer ama ni kizieka kwa fridge. So utapata zubui ni kishaamka kwanza napika chamsh chamsha kinywa na zila alafu na ketitu kidogo kama sina tuseme ingredients za kutumia kupika hizi chakula zingine. Nitaenda kwenye soko, nizinunue, nizilete nyumbani. Niki Shafika nyumbani sasa ni kuanza kutayarisha menu yangu ya wiki inayokuja niseme jumatatu adi ijumaa minta kua nikikula nini. Ikiwa lunch, ikiwa supper, ndio ni kuenna menu zote na make sure kuwa ingredients zote ni nazo before nianze kujetayarisha. Ma after hapo sasa ni kwanza kupika tuchakula ule, niki nikipika chakula, nikizieka kwa friji, kama nikupika makeki ama mkate, pia izo vitu zote nitafanya. Uo ndio kitu ya kwanza miu fanyanga weekendi sababu uo ndiyo vitu unanisaidia zile masikuambazo miu enda kazini. Kitu ingine tuseme labda nilikuwa na chakula chakutosha ama nataka kutoka. Nitaamka tu still uo saatatu, nitoke niji nijitayarishe, ninywe breakfast, kama nataka tuseme kuenda kukwea milima ama nataka kule unaenda swimming pool, in ikitegemeana na hali ya anga ilivyo kulenje. Hivo ndo venye nita plan activities venye zenye nitafanya hiylo siku So kwa mara mingi, mi ya weekend ni siku ya kutayarisha chakula zangu zao wiki ijau sababu zinakuanga zinachukua muda mkubwa na pia zinakuanga chakula mingi Lakini ule wakati labda nimekuwa na activities ambazo nimezipanga zangu mwenyewe ama nimezipanga na marafiki zangu Nitaamka asubui nikije nikijitayarisha kuenda kushughulikia hizo activities So huo ndio, hizo ndio aina za shuguli ambazo mi ufanya siku za weekendi.

Je, unapenda kupika? Hapa mimi nitasema ndio, sababu mara mingi chakula ambazo mimi huzila ni mimi mwenyewe nimezipika. Siezi labda kusema mimi ninakuanga pro na maneno ya upishi, lakini mimi hupenda chakula zangu zikiwa, bado ni fresh na kila kitu, so maramingi mimi hupika. Alafu utapata zile masiku ambazo, ama tuseme siku yangu ya kupumzika. Inakuanga siku ambayo mimi hupika chakula kwa wingi nikizieka kwa fridge ama nikizieka kwa freezer Ndiyo zile siku zingine ambazo mimi niko nimeshikika naenda kwa kazi nazitoa tu nikizichemsha So mara mingi utapata napika chakula zangu zote Hata pia labda zile za kuchukua kazini mimi nazipika Tuseme kama pilau, biriani, saa zingina hata kama ni nyama, beef stew, pork hizo vitu zote mimi huzipika na kuzieka tu kwa fridge Ndio zile wakati ambazo mimi huzihitaji Nazichemsha tu na hivo labda nimezipack Ndio nizichukwe kazini ama Nazichemsha tu na kuzila Pia na mkate zangu mimi hupenda kuzipika Ikiwa tu mkate kawaida Ikiwa soda, ikiwa keki mimi hizo vitu zote mimi hupikanga zile siku ambayo siku yangu ya kupumzika sababu huo ndo wakati mimi nakuanga na time kubwa na time kubwa ya kutayarisha hizi vitu zote Ndiyo zile siku zingine ambazo nimeshikika ama nikiwa na uchovu Situmii wakati mwingi kule jikoni Utapata tu asubuhi labda ni kupika chai tu peke yake Mkate already inakuanga ziko tayari vitu zingine labda hizo vitu za kula breakfast zote ziko tayari Ikifika wakati wa lunch, kazini, chakula yote nimebeba kutoka nyumbani Pia nikifika jioni dinner yangu inakuanga tu mimi nazitoa kwa freezer ama kwa friji Alafu nazipiga moto na hivo ndio zimekua tayari So kwa mara mingi mimi hupenda kupika Napenda kula chakula ambazo mimi mwenyewe nimezipika na pia ya mimi hupenda kupika.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa usiku. Mara mingi utapata kila siku usiku nikirudi kutoka kazini nakuanga nimechoka sana. So kitu ya kwanza ninafanya kwanza nikirudi kwa nyumba ni kuoga, nimake sure ni mekuwa msafi, ningejikoni nitayarishe chakula changu chajio nile. Alafu utapata uo wakati wote labda nitanza kuwa free labda kutoka saa tatu siku. So mi utumia tu tuseme saa moja ama masaa mawili kama sikuwa nimechoka sana. Ningie kwenye mtandao labda niangalia habari ama tu ningie kwenye izi mtandao za tiktok ama youtube kuzipitia pitia tu. So utapata kwa maramingi mi uka kwenye mtandao ni karibu masaa ma saamoja ama masa mawili. Ikidepend uchovu ambayo nimekuwa nayo kwa hiyo siku lakini kila siku Ikifika tuseme satano usiku, uo ni wakati wangu wa kulala na mi simu wekanga kando nieke kwa chaaji Alarm yangu italia asubuhi so maramingi simu yangu nitaka kwa mtandao kwa muda wa samoja ama masama wili.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mi na kikundi changu cha marafiki utapatanga sizi tunakuanga na karibu hobbies ama vitu tunazo zipenda ambazo ziko sawa. So utapata sa zingine tuseme wakati wa wikendi activities huwa zinabadilika tu. Kwanza kazi yetu kila mwezi lazima tupanga activities ama masiku ambazo tutapatana na tuseme tutakuwa tukifanya nini. Lakini kwa mara mingi utapata saa zingine labda tumeenda outings zile za kuenda tu for camping ama sa zingine tu tunaenda kwa retreats. Labda tumengia tu kwa gari na tutembee tukiangalia environment Tuseme tu tuangalie nature venye iko So mara mingi iyo ndio inakuanga kitu cha kwanza ambayo sisi ufanyanga Kitu ya pili tunapenda kukwea milima So utapata mara mingi ama kila wakati tunapopatana tunasema tu leo tuende hiking So izo ndio vitu ambazo sisi ufanyanga mara mingi ama saa zingine tunapotembeleana kae kitu ingine ya kufanya ni kupika Tuseme tunapika keki, tunapika mkate sababu hizo ni vitu ambazo tunaona zikofana saa zingine mkate ya wengine inatoka tuseme vizuri ya wengine inatoka fibaya So inakuanga activity ambayo tunaifuraia sana Kitu ingina tunapenda labda kuenda kwenye swimming pool tuende tukaongelee, tufanya hizo vitu zote So kwa mara mingi izo ni vitu ambazo sisi tukiwo tukipatana kama marafiki upenda kuzifanya.

Ni study gani muhimu kwa kazi yako kwa kazi ya uuguzi sababu mimi hufanya kazi kama nesi utaona ule study wa utu ndio unakuanga kibao mbele nikiwa kazini sababu itabidi nimeudumia kila kila mgonjwa na utu ili waweze kufurahia matibabu ambazo mi nawapa Pia kunakuanga na ule study wa ushirikiano kati ya madaktari, wafanyikazi wengine, tuseme kama nutritionist sababu kupatiana katika kazi ya kufanya kazi kama muuguzi Inabidingi mmefanya kazi kwa timu ili muweze kuhudumia wagonjwa wenyu kwa vizuri na wapate usaidizi wote Pia kunakuanga na ule ustadi wa kufanya kazi kwa muda wa haraka sabubu maneno zingine zinakuanga za zile za emergency ambazo zinahitaji ukuwe umejipanga vizuri, ukuwe umeeka muda wako vizuri umalize kwa haraka ili uweze kuokoa maisha wa mtu So kwangu katika ile field yangu ya uuguzi, inabidingu ukuwe na utu, ukwe mtu mwenye ushirikiano mzuri, ukuwe mtu tena mwenye ako timely, ule mwenye umepanga wakati wako vizuri. Hizo vitu zote zina ni mastadi ambazo ni muhimu kwa kazi yangu.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Kwa maramingi mi utumia GPS sababu uo ndiyo kitu nimeshinda nimeuzoea kwa muda mrefu sababu maramingi utapata uku kwetu ma njia zinakuanga zinabadilika kila siku ama kuna kuanga na kitu ambao uongezwa karibu kila siku. So ni vizuru ukitumia GPS sababu GPS inakuanga update haraka So GPS ndio kitu mi utumia maramingi nikisafiri ili nijue naenda wapi, nitachukua muda gani, tena ni distance wainagani So mi hupenda kutumia GPS kila wakati naposafiri Utapata tuni mekelea kwenye simulangu ama sa zingine kwenye nicha gari Hili iniguide nikiendelea kusafiri Lakini maramingi mi utumia Natumia GPS wakati ninaapo safiri.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Kwa mara mingi, ile njia ambayo mimi nimeuzoea ya mawasiliono ni kuwasiliana kupitia kwa simu, sababu saa zingine utapata hatukuangi karibu na hao watu. So kitu ile tunayoweza kutumia ni rununu Either tupigiane simu tu tuongee ama sa zingine video call ama kupitia kwa sms So huo ndio manjia ambazo kwa mara mingi mimi huwasiliana na watu Ikiwa marafiki zangu, familia zangu sababu hatukai kwa karibu pamoja So huo ndio njia ya haraka ambao naeza tumia kuwasiliana na wao Lakini utapata labda kuna wale ambayo tunaishi kukaribiana ama tunaeza patana So huo tuna7amua tu labda tupange, deti, tupatane, tuongee tu macho kwa macho tuongee tu pamoja, tumalizane na kila kitu Lakini kwa mara mingi mimi huwasiliana kupitia kwa simu kama siku tumeongea kupitia kwenye labda to just a normal call Tunaeza ongea kwenye video call ama saa zingine kwenye SMS Sa hizo ndiyo manjia ambazo mimi hutumia kuwasiliana na watu wengine.

Jee unapenda kusimamia au kusimamiwa kwa maramingi mi upenda kusimamia sababu kusimamia inamanisha labda mi ni kiongozi ama naongoza kikundi kifulani so kwa maramingi utapata mi nakuanga musimamiaji mzuri ni ule mtu mwenye atakuwa strict ama Pia mwenye utu so maramingi mi upenda kusimamia watu wengine instead ya mimi kusimamiwa sababu utapata hile wakati ambao ni kuna mtu ambaye ananisimamia Mi kazi yangu mi sitafanya kwa uzuri ama sitafanya kwa umakini sababu ni kuhile distracted ka labda wana tafta makosa kwangu wana nika wananipea pressure So kwa mara mingi mi upenda kusimamia watu wengine instead ya mimi kusimamiwa na utapata kuwa kazi ninayo fanya ninapo simamia watu wengine inakwanga kazi mzuri tena ambai iko na productivity mingi So mi upenda kusimamia watu wengine instead ya kusimamiwa.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shuleni kwangu nakumbuka mwalimu wangu aliyenifunza somo la midwifri kule shule wauguzi sababu alikuwanga mwalimu ambaye mwenye utu na mwenye alikuwanga na lots of patients So utapata kuwa zile lile somo la midwifri ambaye alikuwa akifunza tungeishika vizuri Pia wakati tungeenda hospitali tuende tufanye practicals zetu alikuanga mwalimu ule mwenye unaona huyu ni ule mwenye uzuri mingi anapofunza Pia ungepata yeye alikuwa akijua kuhudumia zile complications zozote ambazo zitafanyika kwenye Mama anayejifungua na tulipata kuwa yeye alikuwanga mwalimu mzuri sababu hizo vitu zote tulitokanga shule kama tunaujua kabisa vizuri sahizi mi ni mwuguzi mzuri sababu yake So ye ni mwalimu ambaye hadi leo bado mimi namkumbuka sababu alini Alikuanga pia mentor mzuri so bado mi namkumbuka vizuri kabisa.

Je umewai kusafiri kwa ndege hapa mintasema ndio sababu kuna maramingi ambazo nimetumia ndege kusafiri na marayngu ya kwanza kusafiri kwa ndege ilikuanga nikitoka katika mbuga za wanyama za maaisaimara nikielekea kule diani na huo ndio ulikuanga wakati wangu wa kwanza kusafiri na ndege na nilipatanga kwa ndege ikonzuri tena yenyeharaka na niliifurahia sana na kutoka iyo siku nimekuwa nikisafiri kwa ndege maramingi. Labda sa zingine ninapo enda kufanya kazi kwenye mtaa mwigine amanchi nyingine nta tumia ndege kusafiri na pia sa zingine kama wakati ni napo enda vacations mihu tumia ndege kusafiri sababu huo ndiyo kwa maramingi utapata huo ndiyo njia ya kipekee ya kutumia kusafiri kuenda zile mjia mbazo ni mezipanga kuwanta kuwa na vacations hapo. So ndiyo mimi ni mewahikusafiri kwa ndege na marayangu ya kwanza kusafiri kwa ndege ili kwanga mzuri Nilifurahiya sana na hadi leo miupenda kusafiri na kutumia dege.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Kwa upande wa kazi yangu ya kuwa muuguzi, napata kuwa zile mafunzo ya vitendo. Yaani kwa kiingeresi wanasemanga clinical practice. Napata kuwa yamenisaidia zaidi kwa sababu naona kuwa yamenipa uzoevu wa moja kwa moja wa kuhudumia wagonjwa. Sababu utapata ile mafunzo ya kitenda tunaifanyanga mara mingi Unapata ule wakati wako wa kwanza ukienda kuhudumia mgonjwa Unapata kuwa umezoea kukua ukifanya hizo kazi na utatekeleza kazi yako vizuri huwa imenipa uzoevu ya moja kwa moja ya kuhudumia wagonjwa Pia kutumia vifaa vya kitabibu na kufanya kazi kwa ufanisi chini ya uangalizi wa kufunzi wangu na wahudumu wenye uzoefu. Utapata pia mara mingi ile kusimamiwa na wakufunzi wako. Ama huwahudumu wenye uzoefu inakuanga inakusaidia pia Kwa sababu ile wakati unapo labda hauna hakika na kitu ambacho unataka kufanya utawauliza na watakuelekeza vizuri ama saa zingine labda unahitaji usaidizi kutekeleza hizo kitu ambacho unahitajika kufanya wao wenyewe wako available na wako ready kukuja kukusaidia na kukuelekeza vizuri So mimi napata kuwa zile mafunzo za vitendo, zimekuanga za maana sana kwangu na zimenijenga sana. So huo ndio aina ya mafunzo ambayo nitasema yamenisaidia sana sana kwenye kugrow ama kugrow kicareer yangu hii ya kukua muuguzi.

Unafanya nini wakati wa baridikali? Kwa maramingi sababu mi sipende kukuo kwenye baridi, uwa baridi inaletea magunjwa za kifua, so mimi kwa maramingi upenda kuka nyumbani, ama kama inanilazimu nitoke nje labda kuenda kazini, mi nahakikisha kuwa ni mevaa zile manguo nzito ambazo zita nikinga kutokana na hiyo baridikali. So wakati mwingi kama mi si lazima mi nitoke nje kazi yangu tu nikuka nyumbani nakikisha kuwa nimevaa vizuri ni mevaa zile mavazi ya ambazo zitanikinga kwenye uo baridikali na utapata kuwa maramingi naingia kitandani najifunika vizuri Pia namake sure kuwa kwa nyumba heater zote Ama ewa ili iko kwa nyumba inakuanga ili ewa iko na joto Hili ni epukane na baridi sababu mi si mtu wa kupenda baridi tena baridi kali So kwangu huo wakati wa baridi kali kwa maramingi mi huka tu kwa nyumba na pumzika na make sure kuwa hewa inayoingia kwa nyumba ni ile ewa ya joto Ama sa zingine nawashamoto na tumia kuni kuwashamoto ilete ile ewa ikona joto Pia sa zingine utapata labda ningie kitandani niendele tu kulala sababu kuendelea kulala utapigwa na baridi So huo ndiyo vitu ambazo mii kwa maramingu ufanya ulo wakati kuna baridi kali.

Je, unapenda chakula cha haraka? Hapa mi nitasema apana sababu mara mingi utapata mi upenda kupika. Na utapata mii, ni ngumu sana ni mii ni chukue chakula cha haraka sababu mii nkiwa nyumbani kazi yangu nitaingia jikoni nipike Hata kama ni chakula cha haraka, kwangu wali na inakuanga chakula changu cha haraka na hiyo inabidi nimeipika na itachukua muda kiasi. So mara mingi mi chakula zangu mingi ni mimi mwenyewe nazitayarisha alafu nazieka kando. So kwangu chakula cha haraka hapana. Mi upenda kujipikia chakula mwenyewe kama ni kupika ata kama ni mkate keki ni mimi mwenyewe uzitayarisha.

Je, unapenda kuenda pwani? Hapa nita sema ndio. Sababu nakumbuka vacations zote ambazo mimi nimechukua. Maramingi zinakuanga zile kwenye baraza pwani. Na utapata kwa mwaka lazima nizuru zile upandeza pwani. Tuseme maramoja na kwa maramingi nakuanga pale katika mwezu wa agosti. Agosti, huo ndiyo napatanga inakuanga wakati mzuri kuenda uko sababu watu ha wako wengi na pia nitapata kupata activities, kufanya activities mingi na pesa ile iko chini. So ndiyo mii napenda kuzuru pwani na nakumbuka nimezuru upande wa Mombasa Nimezuru upande za Malindi Nimezuru upande za Diani Nimezuru pia nimeenda upande wa Zanzibar So hizo ndiyo mahala mabaraza pwani ambazo mimi nimezizuru sababu maramingi pia mii upenda kukaa kwenye bahari na kuenjoy iyo weather ya uku Tho ni kuna kuanga na joto na kila kitu Lakini hali yanga inakuanga mzuri sababu utapata oke Labda unaka kidogu unenda kuongelea Unafanya zila activities zina usiana na maji So kukua ukule puanini ni kitu mzuri na kitu kinapendeza Kuna activities mingi So ndiyo mi upenda kuenda kule kwenye puani.

Niambie kuhusu kinywaji unacho kipenda saidi. Kwa maramingi mi upenda kushiriki. Na penda kushiriki kwa kinywaji kama chai ya tangawizi. Hiyo ni kinywaji ambayo mi upenda zaidi. Na utapata kwa siku mi upenda kunywa ya chai sana. Nikiamka asubuhi kiti ya kwanza mi kunywa inakuanga chai ya tangawizi. Utapata pia ikifika saa nne mchana huo ndiyo kinywaji ambayo miu uchukua pia ni kirudi nyumbani jioni huo utakua kinywaji ambayo miu upenda kupika na kuikunywa sababu chai ya tangawizi inanukianga saidi na pia ni nzuri kiafia na utapata pia izo wakati zingine kama kuna baridi huo ndiyo kinywaji ambayo miu uendea sababu itafanya niwe na joto jingi mwilini ni mzuri kiafia na pia hiki kinywaji ni kile kinywaji ambaye ina nifanya ni sikie vizuri Nifuraiye pia inanichangamusha kimwili So na alie ni eleza kuhusu ama alie nifanya ni anze kupenda chai ya tangawizi ni watu wangu wa nyumbani sababu utapata nikiwa kule kwetu mashambani utapata Kwa maramingi tuna tunapenda kunywa chai na utapata Kwa hiyo ndiyo kitu ambayo watu wengi Tunapenda wakati tunapatana tukiongea hiyo ndiyo kinywaji ambayo inakuanga raisi kupika na watu wengi uipenda So mi kwa maramingi kinywaji ambayo nakipenda zaidi Inakuanga chai ya tangawizi.

Sijampigia Amina simu kwa muda mbrefu. Naomba nimpigie leo niangaliye hali yake. Yeye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita. Alikua mgonjwa. Natumaini sasa hamepona. Labda tutakutana wikendi, tunywe chae pamoja. Tunaongea. Tunaongea. Natumaini sasa hamepona. Labda tukutane wikendi tunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tuwatunze. Nitampigia bada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana. Tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini maramingi nikiwa kazini huwa nina masaa kumi na mawili ya kufanya kazi na utapata kuwa ninakuanga na karibu masaa mawili ya mapumziko na hizo masaa mawili huwa Tumezigawa ili utapata kitu kama mtu labda utapata karibu saa nne mchana Unapata kuenda kunywa chai dakika thelathini Ikifika kitu kama saa nane unaenda kula lunch yako karibu masaa moja na nusu na hivyo ndiyo ile wakati wa mapumziko na utapata maramingi hizo wakati mimi nazitumia either kula ama saa zingine tu. Utazipata tu hizo masaa mimi huenda kuzitumia kula, chakula ama hiyo ndiyo aina ya mapumziko ambayo mimi hufanya niki hizo wakati zangu.